Tundalangu la kupendeza ni embe, huwa napenda embe sana sana embe dodo, huwa napenda embe dodo kwa sababu inaladha nzuri, na pia ikiiva, huwa na utamuflani, sukari nyingi, na pia uchachu uchachu kwa umbali. Zaza testizo zikiambatanishwa, huwa zinafuraisha sana mdomo.

Kinachonifanya nitulie ni kulala pale na kuskiza muziki sana sana mazoezi ambayo napenda sana ni mazoezi ya kukimbia asubui. Nikisha kimbia naja najilaza kitandani na lala. Nilijifunza njia ya kupumzika ya kulala nikiwa tangu nikiwa mtoto mdogo. Ningependa sana, uwa na chukua masaa sita kulala, na pia najiisi kwamba mimi ni mtu mpya ama mtu mwenye nguvu zaidi, mtu fresh n poamuka.

Naam nmewai shiriki mashindano ya mbio, tulkua tunakimbia mita mia moja na nakumbuka tukiwa watu wengi kama watu takriban kumi na tano na nili sikuibuka mshindi lakini nlikua nambari nlishika nafasi ya tatu.

Kinyuaji cha baridi ambacho napenda ni sharubati, napenda soda na pia maziwa baridi. Sharubati hua napenda ulewa delmonte, hasua iliowundwa kwa matunda ya maembe au pasheni. Na napia soda pia napenda soda aina ya coca cola, coke ile nyeusi ilmewundwa na coke. Na pia maziwa napenda maziwa fresh lakini huwe baridi ya ama ya baridi.